Naam natumia video kwa mawasiliano, sababu hata video inaelezea zaidi, unaonyesha jinsi hiyo kitu inafaa kufanywa. Kama ni kufunza, unafunza watu wenye wakombali ama wenye kwa mtandao, utatumia video. Huwezi tu waambia tu hivo, lazima uonyesha venye hiyo kitu inatumiwa, lazima uonyesha jinsi ya kutumia hiyo kitu, lazima uonyesha vile inafaa kutumiwa, na madhara yake.

Mimi sana sana napenda kutembea Mombasa, napenda kutembea huko kijijini, sababu kuanzia kijijini kuna kuna hewa safi, kuna harufu mzuri, hakujaharibiwa hewa na kampuni kama huko mjini. Tena huko kuna miti mingi, ambayo inakupea upepo msafi, kuna maji safi, huku mjini. Tena Mombasa pia kuna upepo wa bahari, upepo mzuri, ndio maana napenda kwenda Mombasa ama kutembea kijijini.

Sipendi kutembea kwa miguu kama ni safari mrefu, lakini kama ni safari ndogo, napenda kutembea kwa mguu. Kwani pia hiyo unafanya zoezi, unaona ukitembea kwa mguu, unafanya zoezi, si kila wakati kutembea ukipanda gari. Ukienda kwa mguu, unafanya zoezi, napenda kutembea kwa mguu kama ni safari ndogo, kama siendi mahali parefu. Lakini kama naenda pahali mbali, sitatembea kwa mguu.

Mimi napenda Asumtakei. Asumtakei ameandika kitabu ambacho kinaitwa Chozi la heri. Hiki kitabu kinaelezea jinsi watu walivyokuwa kwa msitu wa mamba waliteseka. Pia, hiyo kitabu ni kitamu sana. Na pia napenda mwaandishi mwingine anaitwa Pauline Kea. Pauline Kea ameandika kitabu kinachoitwa Kigogo. Iyo kigogo inaelezea jinsi Waafrika wanavyoteseka na si tu Waafrika. Bali pia viongozi vile wanatesa wananchi. Inaonyesha kuhusu venye wanaiba pesa za wananchi. Vile wanawapea ahadi za uongo. Vile wanawaibia. Iyo kitabu kinaelezea vile jinsi vile viongozi wa siku hizi wapo.

Nafanya kazi na timu ya mbali, kama vile hao wanaojiita NGO. Hao ni watu, wasiyo wa serikali lakini ni kikundi ambacho kinasaidia watu, kwa hivyo wanatafuta watu wa sehemu mbalimbali. Hasa wao labda wako huko Amerika, wanatafuta watu kama ni Kenya, wanawapea kazi ambazo watafanya. Kwa hivyo mimi ninapenda kufanya na wao sababu, pia unawatumia kama video, wanaona venye jinsi kulivyo, na pia wanalipa vizuri.